Ninapenda kununua vitu kwa maeneo tofauti kulingana na aina ya kile ninachohitaji. Kwa vitu vya kila siku kama chakula na bidhaa za kaya, napendelea kuenda sokoni au madukani karibu na nyumba yangu kwa sababu ni rahisi na gharama ni nafuu. Soko linanipa fursa ya kuchagua bidhaa za ubora kwa bei tofauti na mara nyingi wauzaji wanakuwa tayari kupunguza bei kidogo jambo ambalo linanifanya nijisikie kama nimepata thamani nzuri kwa pesa zangu. Kwa vitu maalum kama mavazi viatu au vifaa vya elektroniki napendelea kuenda maduka makubwa au vituo vya ununuzi vinavyojulikana kwa bidhaa bora na huduma nzuri kwa wateja. Katika sehemu hizi, mara nyingi kuna chaguzi nyingi za kubadilisha sahizi au kuona bidhaa kwa undani kabla ya kununua pia. Hivi sasa, wengi hufanya ununuzi mtandaoni kupitia tovuti na programu za simu kwa vitu ambavyo si rahisi kupatikana karibu au wakati sina mda wa kuenda dukani. Ununuzi, mtandaoni pia hutoa mapicha ya wateja na kulinganisha bei jambo linalonisa ni bidhaa ipi bora zaidi. Kwa ujumla, napenda kuchanganya kununua kulingana na urahisi ubora wa bidhaa na gharama ili kupata kile ninachohitaji kwa njia bora zaidi.

Ninajiisi kuwa tathmini za kazi ni jambo muhimu na lenye manufaa makubwa, ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta hisia mchanganyiko. Kwa upande mmoja, tatmini hunipa fursa ya kuelewa vizuri jinsi navifanya kazi yangu, kutambua nguvu nilizo nazo na kuona maeneo yanayoitajika kuboresha. Maoni ya wazi na ya haki unisaidia kujifunza, kukua kitaaluma, na kueka malengo mapya nayaendana na matarajio ya kazi. Kwa upande mwingine, nikawaida mtu kujiisi na wasiwasi kidogo kabla au wakati wa tathmini, hasa kama ajui atapokea maoni ya aina gani. Hata hivyo, ninaichukulia tathmini kama mazungumzo ya kujenga badala ya hukumu, hunisaidia kupunguza hofu iyo. Tathmini nzuri huniamasisha kuongeza bidii na kujiamini zaidi wakati tathmini yenye changamoto hunikumbusha kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza. Kwa ujumla, ninaona tatmini za kazi kama chombo cha maendeleo si adhabu. Zinapofanywa kwa uwazi, heshima na malengo ya pamoja huchangia mazingira bora ya kazi, huimarisha mawasiliano kati ya wafanyakazi na wasimamizi na kusaidia kila mtu kufikia matokeo bora zaidi.

Rafiki yangu wakaribu zaidi na mwona kama mtu wadhamani sana katika maisha. Tulikutana kwa mara ya kwanza shuleni wakati wote wawili tulipokuwa tukifanya kazi ya kikundi darasani. Mwanzo ni tulizungumza kuhusu masomo tu lakini kadiri muda ulivyopita tuligundua tunamaoni yanayofanana ndoto zinazokaribiana na hata ucheshi unaofanana. Hapo ndipo urafiki wetu ulipoanza kukua pole pole hadikuwa wakaribu sana. Mambo tunayafanya pamoja ni mengi kama kusoma au kujifunza pamoja, kushurikiana mawazo kuhusu maisha na wakati mwingine kustaree kwa kuzungumza au kucheka bila mipaka. Pia tumekuwa tukisaidiana wakati wachangamoto jambo ambalo limeimarisha uhusiano wetu zaidi. Kina chomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu wake, uwezo wakunisikiliza bila kunihukumu na kuwa tayari kunisaidia ata bila kuomba. Kuhusu, rafiki yangu ngependa kusema kuwa ni mtu mwenye moyo, mwema, anayeshimu wengine na anayenipa nguvu ya kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Nikichungulia nje kupitia dirisha, mara nyingi naona mandhari yenye mchanganyiko wa vitu vinavyotoa hisia ya uhai na mwendo wa maisha. Kuna miti iliyopandwa kando ya barabara, majengo ya makazi yaliyo karibu, na magari yanayopita taratibu au kwa haraka kulingana na muda wa siku. Wakati mwingine, nawaona watu wakitembea, wengine wakiwa na haraka, wengine wakipumzika, jambo linalonifanya nitafakari maisha ya kila siku ya watu. Muda ninapoenda zaidi kutazama nje ni asubuhi na jioni. Asubuhi kuna kuwa na mwanga wa jua laini na hewa safi, huku jioni anga hubadilika rangi na kuleta utulivu wa kipekee. Msimu unapobadilika, mazingira nayo hubadilika wakati wa mvua miti huwa ya kijani kibichi zaidi na barabara hunyesha unyevunyevu hilhali kiangazi uleta vumbi na jua kali. Nikitazama dirishani nahisi utulivu na tafakari. Hunisaidia kupumua kwa kina, punguza mawazo na kukumbuka kuwa dunia inaendelea kusonga hata ninapochukua muda wa kupumzika.

Kuzungumza kuhusu siasa ni jambo ambalo nalichukulia kwa tahadhari na uwiano. Kwa upande mmoja, siasa ni sehemu muhimu ya maisha ya jamii kwa sababu huathiri uongozi, uchumi, elimu na huduma za kijamii. Kuzijadili kwa njia ya heshima na hoja zenye msingi kunaweza kusaidia watu kuelewa zaidi, kupata maarifa mapya na kushiriki mawazo yanayolenga kuboresha jamii. Ninapenda mazungumzo ya siasa yanayojikita kwenye sera, maadili ya uongozi na athari za maamuzi kwa wanainchi wa kawaida. Hata hivyo, natambua pia kuwa siasa zinaweza kuleta hisia kali na migawanyiko. Hasa pale mazungumzo yanapogeuka kuwa ya kushambuliana au ya upendeleo uliopitiliza. Ndiyo maana napendelea mazungumzo tulivu yayoheshimu mitazamo tofauti na kuepuka lugha ya matusi. Si kila wakati au kila mazingira yanafaa kwa mazungumzo ya kisiasa. Kwa ujumla, niko wazi kuzungumza kuhusu siasa, mraadi tu lengo liwe kujifunza, kubadilishana mawazo kwa heshima, na kutafuta suluhisho. Mazungumzo kama haya yanaweza kuchangia ufahamu mpana na jamii yenye mshikamano zaidi.

Ninapo tafakari jinsi ninavyotumia simu yangu naona imekua sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa kawaida natumia simu kwa saa chache kwa siku hasa kuwasiliana, kupata taarifa na kujipanga. Mda mwingi huwenda kwenye mawasiliano kama ujumbe na simu za kawaida pamoja na kuvinchari mtandaoni kwa habari au kujifunza mambo mapya. Programu ninazotumia zaidi ni za mawasiliano, mitandao ya kijamii na programu za habari au kujifunza pia natumia simu kwa kusikiliza mziki, kuangalia kalenda na kueka kumbukumbu za mambo muhimu. Nikikumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa raisi sana. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu na kutuma ujumbe mfupi. Hata hivyo ilinifundisha thamani ya mawasiliano ya haraka. Simu inanisaidia kuraisisha maisha kwa kuniunganisha na watu kunipa taarifa kwa wakati na kunisaidia kupanga shughuli zangu. Pamoja na faida hizo, naamini kuwa mda mzuri wa kuzima simu asaa jioni au kabla ya kulala. Kufanya hivyo unisaidia kupumzika, kuzingatia maisha halisi na kupata usingizi mzuri.

Ujuzi ni naohitaji kuimarisha zaidi ni ujuzi wa mawasiliano ya kina na usimamizi wa mda. Ingawa na weza kueleza mawazo vizuri, ninaona kuwa kuimarisha uwezo wa kusikiliza kwa makini na kuuliza maswali sahihi ungeboresha zaidi maelewano, kati yangu na wengine. Mawasiliano ya kina usaidia kuepuka migongano, kujenga uaminifu na kufanikisha kazi za pamoja kwa ufanisi zaidi. Pia, usimamizi wa muda ni ujuzi muhimu unaondelea kuboresha. Katika mazingira yenye majukumu mengi, ni raisi kupoteza mwelekeo au kuchelewesha kazi. Kuimarisha ujuzi huu kuna nisaidia kupanga vipa umbele, kueka ratiba halisi na kuakikisha kila kazi inapewa muda unaostaili bila msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, ngependa kuimarisha ujuzi wa kujifunza kwa kuendelea asa katika teknolojia na mbinu mpya za kazi. Dunia inabadilika haraka na uwezo wa kujifunza kuachana na mbinu za zamani na kukubali mabadiliko ni muhimu sana. Kwa ujumla, kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kuwa mtu mwenye ufanisi, anayejiamini na anayekua binafsi na kitaaluma.

Ninapenda michezo inayochanganya burudani, mawazo na muingiliano na watu wengine Miongoni mwa michezo ninayopenda zaidi ni michezo ya bodi na ile inahitaji kufikiri kwa kina kwa sababu hunipa changamoto ya kutumia akili na kupanga mikakati michezo kama hiyo unifanya nijisikie nimejifunza kitu kipya kila ninapocheza na pia hunisadia kuwa mvumilivu na makini Pia, napenda mchezo ya inje kama kutembea au michezo nyepesi ya timu kwa sababu hunipa nafasi ya kusogea mwili kupata hewa safi na kufurahia muda na wengine. Michezo ya aina hii huimarisha afya ya mwili na pia hujenga urafiki na ushirikiano Kinachonivutia zaidi kwenye mchezo wowote ni furaha na hisia ya kushiriki haijalishi kama ni ushindi au kushindwa, muhimu ni muda mnaoshirikiana, vicheko na kumbukumbu mnazounda. Michezo pia hunifundisha nidhamu, kushirikiana, na kukubali matokeo kwa moyo wa wazi kwa ujumla napenda mchezo unaoweza kuniboresha kimwili, kiakili, na kijamii kwa wakati mmoja.

Ninajihisi kuwa wasilisho ni jambo muhimu lakini pia lenye changamoto kidogo hasaa linapohitaji kuzungumza mbele ya watu wengi. Kwa upande mmoja, wasilisho hunipa fursa ya kushiriki mawazo, maarifa au matokeo ya kazi kwa uwazi na mpangilio mzuri. Inanisaidia kujenga ujasiri, kuboresha uwezo wa kuzungumza hadharani, na kujifunza jinsi ya kueleza hoja kwa njia inayoeleweka kwa wasikilizaji tofauti. Kwa upande mwingine, ni kawaida kuhisi hofu au wasiwasi kabla ya kufanya wasilisho hasa kama mada ni ngumu au hadhira ni kubwa. Hata hivyo, maandalizi mazuri hunisaidia sana kupunguza hisia hizo. Ninapokuwa nimeelewa mada vizuri, nimepanga hoja zangu na kufanya mazoezi, hujiisi mtulivu zaidi na mwenye kujiamini. Kwa ujumla, ninaona wasilisho kama nafasi ya kujifunza na kukua. Kila wasilisho hunifundisha kitu kipya kuhusu mawasiliano, usikivu, wa hadhira na uwezo wangu binafsi. Kadri ninavyozoe kufanya wasilisho ndivyo ninavyozidi kuliona kama uzoefu chanya unaonisaidia kujiendeleza kitaaluma na binafsi.

Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji nidhamu, mawasiliano mazuri na uaminifu. Kwanza, ninahakikisha mawasiliano yako wazi. Kwa kutumia zana za mtandaoni kama barua pepe, ujumbe wa papo kwa hapo na mkutano wa video. Mawasiliano ya mara kwa mara husaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, maendeleo ya kazi na changamoto zinazojitokeza hata kama hatupo mahali pamoja. Pili, napenda kupanga kazi kwa uwazi, kwa kuweka malengo na ratiba zinazoeleweka. Kutumia zana za kupanga kazi hunisaidia kufuatilia majukumu vipaumbele na muda kukamilisha kazi. Hii hupunguza mkanganyiko na kuhakikisha kila mwanatimu anawajibika kwa sehemu yake. Pia, nathamini sana kujenga mahusiano mazuri na wanatimu hata kwa mbali. Chukua muda wa kuzungumza kwa njia isiyo rasmi kusikiliza maoni yao na kuheshimu tofauti za muda na tamaduni ni muhimu. Kwa ujumla, ninaona kazi ya timu ya mbali inaweza kuwa na ufanisi mkubwa endapo kuna mawasiliano ya wazi, heshima na ushirikiano unaoendelea.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na pia kufurahia muziki. Ngoma hunipa nafasi ya kuachilia mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kuunganisha mwili na akili kwa njia ya furaha. Haijalishi kama ni ngoma za kisasa au za asili. Kilicho muhimu ni hisia ya uhuru na raha ninayopata ninapocheza. Pia, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni aina ya mazoezi. Huimarisha afya ya mwili, huongeza nguvu na kuboresha mzunguko wa damu bila kuhisi kama unafanya kazi nzito. Mara nyingi, kucheza ngoma hufanyika katika mazingira ya kijamii, jambo linalonipa fursa ya kuingiliana na wengine, kucheka na kujenga mahusiano. Ingawa si mtaalamu wa ngoma, ninaamini kila mtu anaweza kucheza kwa mtindo wake mwenyewe. Ngoma si mashindano bali ni njia ya kufurahia wakati. Kwa ujumla, kucheza ngoma huniletea furaha, hunipa nguvu chanya nahunisaidia kujisikia huru na mwenye uhai zaidi.

Ninapopata muda wa bure, napenda kutumia muda huo kwa njia ambazo hunilea mwili, akili na hisia zangu. Moja ya njia nazopendelea ni kusoma vitabu au makala yanayo ongeza maarifa yangu au kunipa burudani. Kusoma kunanisaidia kupanua ufahamu, kuelimisha akili na pia kunilea mtazamo wangu kuhusu dunia. Pia napenda kutumia muda wa bure kufanya mazoezi au shughuli za mwili kama kutembea jogi au michezo nyepesi. Hii si tu kusaidia afya yangu ya mwili bali pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa hisia za utulivu na furaha. Muda wa bure pia hunipa nafasi ya kustarehe na kuungana na familia au marafiki. Tunapoonana au kuzungumza, huchangia kujenga mahusiano dhabiti na kushirikiana furaha. Wakati mwingine hutumia muda wa kimya tu kufikiria au kuandika mawazo yangu, jambo linalonisa kuwa muda wa bure unaweza kuwa fursa ya kujitambua na kupanga maisha yangu vizuri. Kwa ujumla, natoa muda wangu wa bure kwa shughuli zinazoleta furaha kujifunza na ustawi wa mwili na akili na hivyo kuifanya siku yangu kuwa yenye maana zaidi.

Hali ya hewa ni nayoipenda ni ile ambayo ni nyepesi, yenye jota la wastani na yenye anga safi. Nafurahia sana wakati juali na waka kwa kiasi, sika limno na upepo mdogo unaposababisha hisia ya utulivu na raha. Hali kama hii ufanya iwe raisi kutembea, kufanya mazoezi au kushirikiana na marafiki nje bila kuhitaji kujikinga na baridi au juakali. Pia napenda hali yahewa yenye mvua nye pesi hasa wakati imejaa mvuke wa asili na harufu ya udongo. Mvua kama iyo ufanya mazingira kuwa tulivu na kunipa hisia ya amani huku ikiwa ninafasi nzuri ya kukaa ndani kusoma au kuandika. Hali ya hewa ya kiangazi yenye anga safi na upepo wa bahari ni pia hunifuraisha kwa sababu hunipa hisia ya uhuru na kuhusiana zaidi na asili. Kwa jumla, napenda hali ya hewa inayoweza kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili, yenye mwanga wa kutosha, joto la wastani, na hali tulivu inayonipa raha na furaha ya kushirikiana na mazingira yangu. Hali kama hii, inafanya siku ikue yenye nguvu, tulivu na furaha.

Napenda kununua vitu ambavyo vina thamani ya matumizi ya kila siku na vinavyosaidia kuboresha maisha yangu. Kwanza, napenda kununua vitabu na magazeti kwa sababu kunanisaidia kujifunza mambo mapya, kupanua maarifa na kuboresha ufahamu wangu wa dunia. Kusoma ni haina ya burudani pia hivyo kununua vitabu kunachangia sana maendeleo yangu binafsi. Pili, napenda kununua mavazi na viatu vinavyofaa kwa shughuli mbali mbali. Hii si tu kwa sababu ya mtindo bali pia kwa ajili ya urahisi na faraja. Kupata mavazi yanayofaa husaidia kujisi vizuri na kuonyesha utu wangu kwa wengine vile vile, napenda kununua vifaa vidogo vya teknolojia au vifaa vya shule za kufanya kazi kwa sababu vinarahisisha maisha yangu na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kwa mfano, kalamu nzuri, daftari au kioo cha simu cha kisasa huchangia sana kazi zangu za kila siku. Kwa ujumla, napendelea kununua vitu vinavyo ongeza thamani katika maisha yangu, vinavyo nisaidia kujifunza, kufurahia, na kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi na furaha. Hii inafanya ununuzi kuwa zaidi ya burudani, bali kuwa uwekezaaji wa maisha yangu.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara lakini sio kila wakati. Kwa kawaida, ninaitumia wakati wa kusoma, kutumia kompyuta au kuangalia simu kwa muda mrefu, kwani inasaidia kupunguza uchovu wa macho na kunirahisishia kuona kwa uwazi. Miwani pia ni muhimu kwa kazi za ndani na nje hasa pale ambapo mwangaza ni mkali au macho yanapohitaji kulenga kwa usahihi. Pia, miwani inaeza kuwa chagua la mtindo. Kuchagua miwani yenye rangi au umbo inalofaa uso kunanisadia kujionyesha kwa mtindo. Huku pia nikizingatia afya ya macho yangu. Kwa watu wengine, miwani ni sehemu ya utambulisho wao na kwa kweli pia hufanya kazi hivyo kwangu. Ninapovaa miwani nahisi faraja na ujasiri zaidi. Hii ni kwa sababu si tu kwa macho yangu yanalindwa na kuona kuna kuwa rahisi, bali pia kunanisaidia kuwa na hisia nzuri na kujamini zaidi. Hata hivyo, ninaona pia kuna wakati mzuri wa kuziondoa kama wakati wa kulala au kufanya mazoezi makali ili macho yangu yapumzike. Kwa ujumla, miwani ni chombo muhimu kinachoongeza afya, mtindo na urahisi wa maisha yangu ya kila siku.

Ninapokabiliana na tatizo kazini, kwanza napenda kuchukua muda kidogo kutathmini tatizo kwa utulivu na kwa kina. Hii inahusisha kuelewa chanzo chake, athari zake, na ni nani au ni nini kinachohusika. Kufahamu tatizo vizuri kunasaidia kuzia makosa yanayoweza kutokea kutokana na uwaamuzi wa haraka. Baada ya hapo, napanga hatua za suluhisho kwa kupanga vipaombele na kuangalia mbadala mbali mbali. Mara nyingi, napendekeza suluhisho zinazoweza kushirikisha wengine hasa timu yangu ili kupata mawazo mapya na kuhakikisha kila mtu anaelewa mchakato. Ushirikiano huu ufanya suluhisho kuwa thabiti na rahisi kutekeleza. Katika kutekeleza suluhisho, nazingatia mawasiliano ya wazi na uwajibikaji. Kila hatua inaeleweka na tunapima matokeo mara kwa mara ili kuhakikisha tatizo linatuliwa kwa ufanisi. Nikikabiliana na changamoto au upungufu, ninayarekebisha haraka ili mchakato usiingilie kati ya kazi nyingine. Kwa ujumla, nashambulia tatizo kazini kwa utaratibu wa kupanga kusikiliza, kushirikisha wengine na kutekeleza hatua kwa uwangalifu. Hii husaidia sio tu kutatua tatizo bali pia kuimarisha uhusiano wa kazi na kuongeza ufanisi wa timu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu ni njia nzuri ya kufurahia, kujifunza na kuungana na kizazi kipya. Watoto wana nguvu za furaha na ubunifu ambazo huweza kumshawishi mtu mkubwa kukua na mtazamo wa kicheko na burudani. Kucheza nao kunanisaidia kupumzika kutoka kwenye mawazo ya kila siku na kuniletea hisia za furaha zisizo na kifani. Mara nyingi, michezo tunayocheza pamoja ni ya kufikiria ya mikono au michezo ya nje kama kuruka kamba, mpira, au michezo ya makundi. Hii husaidia watoto kukuza ustadi wao wa mwili, mawasiliano na ubunifu, pia kunahamasisha kushirikiana, kujitolea na kushirikiana bila kutoana hoja. Kuangalia watoto wanavyocheza pia kunanifundisha uvumilivu na jinsi ya kuelewa hisia zao. Ni njia ya kujenga uhusiano wa karibu na wao, huku pia nikiimarisha uhusiano wa kijamii na familia au jamii. Kwa ujumla, kucheza na watoto kunanipa furaha, kuchangia ukuaji wao wa kiakili na kimwili, na kunifanya nijisikie huru mwenye uhai na mwenye furaha zaidi. Ni wakati wa pekee, unaoweza kuleta kumbukumbu nzuri zisizo na kifani.

Lugha ninayopenda kujifunza ni ile ambayo inaweza kunipanua ufahamu wangu, kuniruhusu kuwasiliana na watu mbalimbali, na kufungua milango ya utamaduni mpya. Kwa mfano, kujifunza kifaransa kunanivutia kwa sababu ni lugha yenye historia ndefu ina utamaduni mzuri ya fasihi na sanaa, na inaweza kunisaidia kuwasiliana na watu katika nchi za ulaya na Afrika zinazozungumza kifaransa. Pia, ningependa kujifunza kijapani kwa sababu ni lugha yenye muundo wa kipekee na inafuatana na utamaduni wa kuvutia wa japani, teknolojia na fasihi za kisasa na za kale. Kujua lugha hii kunanipa fursa ya kuelewa tamaduni, tofauti na kuimarisha uwezo wangu wa kuzungumza na watu wa asili. Kwa ujumla, lugha yoyote inayonifunza hunisaidia kukuza ufahamu wangu, kuboresha mawasiliano na kunipanua mtazamo wa dunia. Kupitia lugha, si tu ninajifunza maneno na sarufi bali pia historia, tamaduni na mtindo wa maisha ya watu wengine. Kujifunza lugha ni njia ya ya kushirikiana na kuunganisha ulimwengu na hufanya maisha yangu kuwa yenye rangi, maarifa na fursa nyingi.

Ninapo sherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya hivyo kwanjia ambayo ni furaha, tulivu na kushirikisha watu muhimu maishani mwangu. Kwanza, napanga mda na orotha ya watu ambao ningependa kushirikiana nao sherehe kama familia, marafiki wakaribu au wenzangu wa kazi. Hii ufanya siku iyo kuwa malumu zaidi kwa sababu inajumisha wale ambao wanathaminiwa na ninawathamini pia. Sheree mara nyingi uwanza kwa chakula cha pamoja au keki ndogo ambapo kila mtu ushirikiana na kuzungumza kwa furaha wakati mwingine kufanyika mchezo midogo, muziki au burudani ya pamoja ili kila mtu haisi amependezwa na kushirikiana. Napenda pia kutuwa muda wa shukrani kufikiria mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka ujao. Kwa upande mwingine, ninapenda siku ya kuzaliwa iwe ya kupumzika na kujifuraisha bila shinikizo. Hii inamanisha si lazima kuwa na sheree kubwa. Mara nyingi mda mzuri ni ule wenye amani, vicheko na isia za furaha alisi. Kwa ujumla, kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kunanipa furaha kumbu kumbu mzuri na isia kushirikiana na wale nawapenda.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni yule anaye changanya ujuzi, nidhamu na hali ya ushindani. Kwa mfano, napenda wachezaji ambao wanajituma kikamilifu katika mazoezi na mashindano, wanashirikiana vizuri na wenzake, na wanapenda kushirikiasha mafanikio yao kwa timu badala ya kujitafutia sifa binafsi. Mchezaji kama huyu hunifundisha siyo tu mbinu za kucheza bali pia maadili ya kuzingatia kazi kwa bidhii, ujasiri na heshima. Pia napenda wachezaji ambao wanavutiwa na maendeleo ya mda mrefu badala ya mafanikio ya hapo kwa hapo. Wachezaji hawa hufanya mazoezi ya kila siku kwa bidhii wa kiboresha mbinu na stadi zao jambo linaloinua kiwango cha mchezo wowote. Mvuto wa aina hii ya mchezaji ni kwamba huchangia kwanjia chanya kwenye michezo na wenzake na mashabiki. Huku wa akihakikisha michezo inaendeshwa na heshima na nidhamu. Zaidi ya ujuzi, napenda mchezaji anayeonyesha utabiti wa kiakili na uwezo wakakabiliana na changamoto. Hii ni muhimu kwa sababu michezo situ talanta bali niakili, mikakati na umakini. Kwa ujumla, mchezaji ninaye mpenda ni yule anaye unganisha stadi nidhamu ushirikiano na maadili mema, jambo linaloinua mchezo na kuhamasisha wengine.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia zinazo lenga kusaidia kujenga uhusiano mzuri na kuimarisha maisha ya kila siku ya watu Kwanza napenda kushiriki katika shuguli za kijamii kama vile usafi wa mtaa kupanda miti au kusaidia katika sherehe za kijamii shuguli hizi husaidia kufanya mazingira kuwa safi, yenye afya na yenye kuvutia kwa wote huku nikijihusisha moja kwa moja na maendeleo ya jamii yangu Pili, napenda kutowa msaada kwa wale wanaoitaji kama kusaidia watoto kujifunza kuwamasisha heshima na nithamu au kushiriki katika kampeni za elimu au afya. Hii si tu kusaidia watu binafsi bali pia kuna changia maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na majirani au wanajamii katika kutatua changamoto zinazo jitokeza kama usalama, maboresho ya miundo mbinu au kupanga shuguli za mchezo na burudani. Hii husaidia kuimarisha mshikamano wa kijamii na kufanya kila mtu ahisi ni sehemu ya jamii. Kwa ujumla kushiriki wangu unalenga kujenga jamii yenye mshikamano kusaidiana na yenye maendeleo huku pia nikijifunza kutoka kwa wengine na kushirikiana kwa furaha.

Napenda kula wali na ugali, lakini nikichagua zaidi ningesema ugali unanivutia sana kwa sababu una nafasi ya kipekee katika utamaduni na maisha ya kila siku. Ugali ni chakula kinachoshibisha, rahisi kupika na hulingana na aina nyingi za mboga na nyama. Unapoliwa na sukuma wiki, nyama, samaki au maharagwe, huleta ladha ya kuridhisha na hisia ya nyumbani. Hata hivyo, wali nao una upekee wake. Napenda wali kwa sababu ni laini na unaweza kupikwa kwa mitindo tofauti kama wali wa kawaida, wali wa nazi au pilau. Wali hufaa sana katika sherehe, mkutano ya kifamilia, au pale unapohitaji chakula chenye ladha ya kipekee na harufu nzuri. Kwa jumla, uchagwizi kati ya wali na ugali hutegemea hali na hisia za wakati huo. Kama nahitaji chakula, kinachoshikilia tumbo kwa muda mrefu na kunipa nguvu, nitachagua ugali. Lakini kama nataka kitu chepesi, chenye ladha mbali mbali, basi wali hunivutia zaidi. Vyote viwili ni vyakula muhimu, vinavyoleta furaha na nishati katika maisha ya kila siku.

Kazi ya nyumbani ambayo ninaichukia zaidi ni ile inayohitaji muda mrefu wa kujirudia mara kwa mara bila kubadirika. Kama vile kupiga msafi sakafu kila siku. Au kufuanguo nyingi bila mashine. Ingawa ninaelewa umuhimu wa kazi hizi kwa ajili ya usafi na utunzaji wa nyumba. Mara nyingi unitia hisia ya uchovu wa mara kwa mara hasa wakati ninashughuli nyingine nyingi au kazi za shule au kikazi. Zaidi ya hayo, kazi zinazohusiana na kusafisha sehemu ndogo ndogo zisizo na mwisho zinaweza kuwa changamoto. Mfano ni kuosha vyombo baada ya chakula kikubwa au kusafisha jikoni kila baada ya mapishi. Mara nyingi kazi hizi huchukua muda mwingi kuliko vile nilivyo tarajia, jambo linalo nifanya ni hisi nimechoka mapema. Hata hivyo, najua kazi hizi ni muhimu hili kuhakikisha mazingira ya nyumba ni safi, salama na yanafaa kuishi. Kwa hivyo, licha ya kutozipenda mara nyingine huwa na mbinu za kurahisisha kazi. Kama kupanga muda, kutumia vifaa vinavyo rahisisha, au kushirikiana na familia kwa ujumla, kazi za nyumba zinazorudiwa mara kwa mara ni changamoto lakini hufundisha nidhamu, kupanga muda na kujihusisha kwa bidii katika maisha ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia zinazochanganya akili, vitendo na furaha ya kushirikiana na wengine kwanza. Napenda kusoma vitabu, makala au habari zinazohusiana na somo husika kwa sababu kuna nipa msingi dhabiti, wanadharia na kunapanua ufahamu wangu. Kusoma pia hufungua mitazamo mipya na kunisaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi. Pili, napenda kujifunza kwa vitendo kama kufanya majaribio kushiriki katika mafunzo au kufanya kazi za vitendo zinazohusiana na kile ninachojifunza. Njia hii hufanya nadharia kuwa rahisi kueleweka na kunikumbusha kwa urahisi kile nilichojifunza. Kujifunza kwa vitendo pia kunachangia ustadi wa kweli na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza kwa kushirikiana na wengine, kama kuuliza maswali kujadili au kufuata mafunzo ya pamoja. Ushirikiano huu hunifundisha mitazamo tofauti mbinu mpya na kunifanya niwe mzoefu zaidi kwa ujumla. Kujifunza mambo mapya kwangu ni mchanganyiko wa kusoma, vitendo na ushirikiano, jambo linalo ongeza maarifa, kuimarisha ubunifu na kunifanya nijisikie hodari zaidi katika maisha.

Kila siku, njia ya usafiri ninayoendelea kuitumia inategemea umbali na aina ya shughuli ninazofanya. Kwa kawaida, napenda kutumia usafiri wa umma kama matatu au basi, pale ninaposafiri kuenda shule, kazini au sokoni. Njia hii ni rahisi na gharama nafuu, na hufanya niwe na muda wa kutazama mazingira au kusoma kidogo kwenye simu au kitabu wakati safari inaendelea. Kwa safari fupi ndani ya mtaa au jirani napenda kutembea kwa miguu, kutembea kunanipa fursa ya kupumua hewa safi, kufanya mazoezi kidogo na kushirikiana na majirani au marafiki wakati wa safari. Mara nyingine kwa mahitaji maalum au pale ninapohitaji urahisi zaidi natumia bajaji au gari ndogo kwani huchukua muda mfupi na kuniruhusu kufika haraka mahali nilipoelekea. Njia yoyote ya usafiri ninayotumia kila siku hufafanuliwa na urahisi, gharama, muda na usalama. Pia, mara nyingi huangalia hali ya hewa na msongamano wa barabara kwa ujumla najitahidi kuchagua njia inayonisaidia kufika salama kwa wakati na kwa urahisi. Huku nikihakisha pia nashirikiana vizuri na kanuni za usafiri.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kama pwani ya Mombasa, ambapo mandhari ya bahari na mchanga mweupe yalikuwa ya kuvutia sana. Bahari ya bluu ya kina, mawimbi yaliyopiga pwani kwa mpigo mzuri, na upepo wa bahari vilinifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Pengine, nilipenda pia mbuga za wanyama kama vile Maasai Mara. Ambapo niliona wanyama wa porini kwa uhakika, na mandhari ya savanna iliyokuwa na miti michache na majani ya kijani safari hiyo ilikuwa fursa ya kipekee ya kujifunza kuhusu wanyama tamaduni za jamii za mbugani zilituimarisha, mimi na familia au marafiki waliokuwa nami mahali pazuri kama hapa hutoa faraja ya akili na kimwili, huchangia kumbukumbu nzuri, na kunisaidia kutulia baada ya shughuli za kila siku kwa ujumla. Kusafiri mahali pazuri ni uzoefu wa kipekee wa kufurahia uzuri wa asili kupumzika na kujifunza mambo mapya kuhusu dunia.

Wakati napotaka kustarehe, napendelea kufanya shughuli zinazo ni wacha ni kihisi utulivu, furaha na kupumzika kutoka kwenye shughuli za kila siku. Kwanza, mara nyingi napenda kusoma kitabu au makala kwani kunanipa nafasi ya kuondoa mawazo ya kazi au shule na kunipanua ufahamu wangu kwa wakati mmoja. Kusoma ni njia nzuri ya kustarehe huku akili ikibaki hai. Pili, napenda kusikiliza mziki au kuangalia filamu au vipindi vya televisheni. Hii hufanya nishawishiwe na burudani nikiwa nipo kwenye mazingira tulivu na huchangia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda pia kufanya mazoezi madogo au kutembea nje kwani mwili hupumzika na hewa safi huchangia hisia za amani na nguvu. Zaidi ya hayo, kustarehe kwa wakati huwa ni fursa ya kushirikiana na familia au marafiki, kuzungumza kwa furaha, kucheka, na kuimarisha mahusiano kwa ujumla, kustarehe kwangu ni mchanganyiko wa akili, mwili, na hisia, jambo linalonisa furaha, utulivu, na afya ya kisaikolojia na kimwili.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kuchukua hatua za kupanga, kupumzika kidogo, na kutathmini hali ili kuthibiti hisia na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, mara nyingi napanga kazi zangu kwa kipaumbele, nikiwa nimeeka orodha ya majukumu muhimu na muda wa kila moja. Hiu husaidia kupunguza hisia za mkanganyiko na kuhakikisha kuwa kazi muhimu zinakamilika kwa wakati. Pili, napumzika kwa muda mfupi kama kunywa chai au kutembea kidogo ili kutoa nafasi ya akili kupumzika na kurekebisha msongo wa mawazo. Hatua hizi ndogo husaidia kurudisha umakini na kuongeza ufanisi wakati nikirudi kwenye kazi. Zaidi ya hapo, napenda kutumia mbinu za kuthibiti hisia kama kupumua kwa kina, kufikiri kwa utulivu na kuzungumza na wenzangu au wasimamizi kuhusu changamoto zinazojitokeza. Ushirikiano na maoni ya wengine mara nyingi hufungua njia mpya za kutotua matatizo na kupunguza msongo wa kazi. Kwa ujumla, napokabiliana msongo wa kazi napanga, napumzika kidogo na kutumia mawasiliano yenye heshima ili kuthibiti hali. Hii husaidia kubaki mtulivu kuwa na akili safi na kufanya kazi kwa ufanisi bila kuadhiri afya yangu ya akili au mwili.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu ingawa kiwango cha uhusiano, hutegemea na muda na fursa za kushirikiana. Kila mmoja ana utu wake na mitazamo tofauti hivyo, mara nyingi tunaanza kwa salamu za kawaida au mazungumzo madogo pale tunapokutana. Kumbuka kujua majirani ni muhimu kwa sababu husaidia kujenga mazingira salama yenye mshikamano na yenye furaha ya pamoja pili. Mara nyingine tunashirikiana katika shughuli za kijamii au usafi wa mtaa kama kusafisha sehemu ya pamoja kupanga hafla ndogo au kusaidiana wakati wa dharura. Shirikiano hufanya uhusiano kuwa wa karibu zaidi na kila mmoja anahisi ni sehemu ya jamii. Pia hupanua mtandao wa msaada pale unapohitaji msaada wa haraka kama kusafirisha kitu au kupata taarifa muhimu. Zaidi ya hapo, napenda pia kujua majirani zangu kwa kuzungumza kushirikiana kwenye burudani au kuangalia maendeleo ya kila mmoja kwa jumla kumfahamu jirani kunanipah isia ya amani, mshikamano na usalama. Huku pia nikiimarisha uhusiano, wa kijamii, unaofaa na furaha ya kila siku.

Ninashugulikia muda kazini kwa mpangilio unaolenga ufanisi na kusimamia vipaumbele vyangu vizuri Kwanza napanga ratiba ya kazi kwa siku nikitenga muda maalumu wa kila jukumu kulingana na umuhimu wake na muda unaohitajika kukamilisha Hii husaidia kuhakikisha kazi zote zinakamilika bila kuchelewa na kupunguza hisia za msongo wa mawazo Pili, napendelea kutumia mbinu za kuzingatia mda kama kueka mda maalum wa kufanya kazi bila usumbufu, kutumia orodha ya kazi na kuangalia maendeleo kila baada ya mda mfupi. Njia hizi hufanya niwe na muundo kuhakikisha kila hatua inafanywa kwa ufanisi na kuondoa kuchelewa kwa shughuli zisizo muhimu. Zaidi ya hapo napumzika kidogo kati ya kazi ili kutoa nafasi ya akili kupumzika, kuondoa uchovu na kurudisha mtazamo wa utendaji bora. Hii pia husaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa ubora zaidi, kwa ujumla, nashughulikia mda kazini kwa kupanga, kueka vipaumbele, kutumia mbinu za utendaji bora, na kupumzika kwa mda hii, husaidia kuongeza ufanisi, kudhibiti msongo wa kazi, na kuhakikisha kila siku ya kazi inakuwa yenye tija na mafanikio.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kwa njia yenye tija, furaha, na ustawi wa binafsi na wa wengine. Kwanza, napenda kupanga shughuli zangu ili kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika, lakini pia nitahakikisha napata muda wakupumzika na kustarehe. Hii itanisadia kuwa na akili safi na nishati ya kutimiza kila jambo kwa ufanisi. Pili, napenda kuzingatia kujifunza kitu kipya leo. Kama kusoma makala, kitabu au kujifunza ujuzi wa kipekee unaohusiana na maslahi yangu. Kujifunza kuna nisadia kukua kibiashara kiakili na kipekee huku nikijumuisha furaha ya kugundua mambo mapya. Zaidia hayo, napenda kutumia siku hii kushirikiana na familia au marafiki kama kushirikiana katika shughuli za burudani, kuzungumza au kusaidiana kwa njia ndogo ndogo. Hii huchangia kuimarisha mahusiano na kuongeza furaha ya pamoja. Kwa ujumla, wazo langu nzuri kwa siku ya leo ni kupanga muda kwa uangalifu, kujifunza kitu kipya, kushirikiana na wengine na kushirikisha furaha. Hii inafanya siku iwe yenye maana, tija na kumbukumbu nzuri.